Kuhusu kitabu ninachokipenda? Kitabu ninachokipenda zaidi ni Sapiens, A Brief History of Humankind, kilichoandikwa na Yuval Noah Harari. Hiki ni kitabu cha historia na utafiti kinachoelezea safari ya binadamu tangu enzi za wawindaji, wakusanyaji hadi dunia ya kisasa ya science na teknolojia. Nilivutiwa sana kwa sababu mwandishi anaeleza mambo magumu kwa lugha rahisi na kwa mifano inayoeleweka. Katika kitabu hiki, hakuna mhusika mmoja kama ilivyo kwenye riwaya. Lakini binadamu mwenyewe ndiye mhusika mkuu. Sehemu ninayopenda zaidi ni pale Harari anapoeleza jinsi hadithi na imani kama dini pesa na mataifa zilizounganisha watu na kuwafanya washirikiane kwa kiwango kikubwa, ilinifanya nione dunia kwa mtazamo mpana na kuelewa kwa nini jamii zinafanya maamuzi fulani. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na kaka yangu mkubwa ambaye hupenda sana kusoma vitabu vya maarifa na historia. Aliniambia kitabu hiki kingenisadidia kufikiria kwa kina sio tu kukariri taarifa. Ushauri wake ulikuwa wa kisahihi kwa sababu baada ya kukisoma nilianza kujiuliza maswali mengi kuhusu maisha, maendeleo na mustakabali wa binadamu. Kwa sababu hiyo ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu, hasa Homo Deus, ambacho kinaeleza mustakabali wa binadamu katika dunia ya teknolojia na hali ya juu. Ninaamini kitaongeza maarifa yangu na kunisaidia kuelewa tunakoelekea kama jamii. Kwa ujumla, Sapiens ni kitabu kilichobadilisha namna ya kufikiri, na kunitia hamasa ya kuendelea kusoma vitabu vya historia na utafiti.

Je, napenda kuangalia nyota. Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuziangalia hunipa utulivu na kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu ukubwa wa ulimwengu. Usiku wenye anga angavu hunikumbusha ndoto na malengo yangu. Na hunipa hamasa ya kuendelea na kusonga mbele katika maisha yangu na naona siku za usoni.

Je, napenda hadithi za ajabu. Hmm, swali bora hilo. Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu, zinanifanya, nitoke kwa ulimwengu wa ukweli. Niende katika ulimwengu wa fantasia. Kati ya hadithi moja za ajabu, ninayopenda, ni jitu lenye jicho moja. Ambalo pia, lilinifanya, nitoke katika ulimuengu wa ukweli. Niende kwa ulimuengu wa fantasia. Ndiyo.

Je, nimewai kufanya yoga? Ndiyo, nimesha wai kufanya yoga. Yoga ilinisaidia kuboresha unyumbufu wa mwili, kupunguza msongamano wa mawazo na kuongeza umakini. Mazoezi ya kupumua na mikao, unifanya nijisikia mtulivu na mwenye nguvu. Hasa, baada ya siku ndefu au mazoezi makali ya michezo.

Tukio gani muhimu katika maisha yangu? Tukio muimu katika maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa. Siku hii huwa ya pekee kwa sababu hunikumbusha zawadi ya uhai na safari niliyopitia tangu nilipozaliwa. Ni wakati wa kushukuru kwa afya, familia na marafiki wanao nizunguka. Pia siku ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kujitathmini, kuangalia mafanikio niliyoyapata, changamoto ya leo ni zilizo nishinda na malengo mapya ni nayo jipangia. Sherehe au kukaa kimya siku hiyo hunifanya nijisikie kupendwa au kudhaminiwa na hunipa motisha ya kuanza mwaka mpya wa maisha kwa matumaini ya bidii zaidi.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yangu? Stadi muhimu kwa kazi yangu ni nidhamu. Nidhamu hunisaidia kuwa thabiti katika mazoezi, kufwata ratiba na kuheshimu kanuni na kazi yangu. Kupitia nidhamu, ninaweza kujiandaa vizuri kimwili na kiakili, kuboresha uwezo wangu hatua kwa hatua na kuthibiti muda wangu katika mazwezi. Mapumziko na maendeleo binafsi pia hunisaidia kukabiliana na changamoto kama uchovu au kushindwa bila kukata tamaa kwa ujumla nidhamu ndiyo msingi wa mafanikio na maendeleo ya muda mrefu katika kazi yangu.

Napenda kwenda madukani lini? Napenda kwenda madukani siku kuu. Siku hizo huwa na hali ya furaha na msisimko tofauti. Watu wengi wakiwa wanasherehekea na maduka yakiwa na vitu vya kipekee kwangu ni wakati mzuri wa kuchunguza bidhaa mpya kununua vitu vinazonifanya nijisikie vizuri na kushirikiana na familia au marafiki. Pia, kwenda madukani siku kuu huchangia katika kuunda kumbukumbu nzuri za furaha na sherehe.

Zana gani za dijiti ni nazo tumia kila siku? Zana za dijiti ni nazo tumia kila siku ni kama simu, kompyuta na programu za mawasiliano. Zana hizi zinanisaidia kufanya kazi kuwasiliana na wengine na kupata taarifa kwa haraka kwa mfano, simu hutoa urahisi wa kupiga simu, kutuma ujumbe na kuvinjari mtandao. Huku kompyuta iki ninisaidia kufanya kazi nzito kama maandiko, utafiti na kupanga ratiba. Zana hizi pia hunisaidia kuboresha ufanisi na kuokoa muda. Hivyo, kila siku ni rahisi kushugulika shugli zangu za kibinafsi na za kazi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye mbinu za hali ya juu, unao. Anaongoza timu kwa mfano na anapiga michezo kwa nidhamu na bidii kubwa. Zaidi ya hayo, hufanya maamuzi ya busara kwenye uwanja na hujenga uaminifu kwa wachezaji wenzake. Ninakumbuka mchezo mmoja wa ajabu niliona, Lebron akicheza. Alikuwa akipiga mabao muhimu katika dakika za mwisho na kuongoza timu yake kushinda. Mchezo huo ulikuwa wa msisimko mkubwa. Na nilijihisi msisimko furaha na hamasa nikiwa nikimuona akifanya mambo ya ajabu. Ujuzi nadhani wa kipekee anayoonyesha ni kubashiri harakati za wapinzani, nguvu ya kimwili na uwezo wa kufanya mabao magumu katika wakati muhimu. Pia anaweza kucheza nafasi mbalimbali kwenye uwanja. Jambo linaloonyesha ujuzi mpana na ubunifu. Wakati ninamuona akicheza nahisi msisimko, hamasa na shauku ya kujifunza zaidi. Kuona mchezaji kama Lebron James, kunanifanya najitahidi kuboresha mbinu zangu, nidhamu na ujuzi wa mchezo yangu. Siyo tu kikapu, bali pia kwa kila kitu ninachofanya.

Ni hekima gani nimejifunza maishani? Katika maisha yangu nimejifunza mengi. Hasa kupitia uzoefu, familia, shule na michezo. Ningechagua dhamani ya nidhamu. Nidhamu ni muhimu kwa sababu inaamua jinsi unavyofanikisha malengo yako. Bila nidhamu, hata uwe na talanta au nafasi nzuri, huwezi kutumia uwezo wako kikamilifu. Nidhamu hunifundisha kujipanga, kushikilia ratiba na kufanya maamuzi sahihi. Jambo linalo, nionyesha umuhimu wake katika maisha ya kila siku.

Kampuni gani ya teknolojia ninayo aminia? Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Samsung. Ninaiamini kwa sababu inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake, uvumbuzi wa kiteknolojia na kuzingatia mahitaji ya wateja wake. Bidhaa zao kama simu za mkono ni televisheni na vifaa vya nyumba hutowa utendaji wa hali ya juu, utabiti na teknolojia mpya. Zaidi ya hayo, Samsung inajitahidi kuandeleza ubunifu na bidhaa zenye dhamani jambo linalo ongeza imani yangu kwa kampuni hiyo.

Napiga picha mara ngapi? Mara nyingi napiga picha wakati wa siku muhimu. Mara kadhaa kulingana na tukio na umuhimu wake. Napiga picha ili kukumbuka kumbukumbu mzuri. Kushirikisha familia na marafiki na kuhifadhi wakati wa furaha au mafanikio. Kwa mfano, kwenye sherehe ya kuzaliwa michezo au matukio makubwa ya kifamilia. Picha hufanya tukio liwe hai hata baada ya muda mrefu. Kupiga picha pia hunipa furaha ya kuona tena matukio hayo na kusherehekea mafanikio au kumbukumbu maalum.

Napenda kula wapi nje ya nyumba, napenda kula hotelini. Kula hotelini kunanipa mazingira ya utulivu, huduma nzuri na ladha za kipekee za chakula ambavyo ni rahisi kupata nyumbani. Pia ni fursa ya kubadilisha mazingira kufurahia burudani na kusherehekea tukio maalum. Kula hotelini hufanya chakula kiwe sherehe, sio tu liishe na hunipa hisia ya faraja na kujitolea katika muda wa kupumzika na kufurahia maisha.

Ni somo gani nililo lipenda shuleni? Somo nililo lipenda shuleni ni historia. Nilivutiwa sana na historia kwa sababu iliniwezesha kuelewa matukio ya zamani. Jinsi jamii zilivyo kuwa na sababu za mabadiliko ya dunia. Pia, historia hunifundisha kujifunza kutokana na makosa ya awali, kushirikiana na wengine na kuelewa maadili na maamuzi ya binadamu. Nilipenda pia kusoma kuhusu mababu, vita, maendeleo ya kiteknolojia na utamaduni wa watu mbalimbali. Jambo lilo nifanya niwe na mtazamo mpana wa maisha na jamii.

Napenda wanyama paka na mbwa. Natunza paka nyumbani, kutoa huduma na kujali paka hunipa furaha wa hisia za utulivu. Kwani ni rafiki wa karibu na hukufanya nyumba kuwa na maisha zaidi. Nawahudumia kwa chakula, maji, safi, na usafi, na pia kuwapa muda wa kucheza ili wawe wenye furaha. Kutunza paka kunanifundisha uwajibikaji ustahimilivu na upendo wa viumbe hai. Jambo linaloongeza hisia yangu ya kibinafsi na furaha ya nyumbani.

Ninafanya mazoezi asubuhi au jioni? Nafanya mazoezi asubuhi. Kufanya mazoezi asubuhi kunanisaidia kuamka mwili na akili. Kuongeza nishati na kuanza siku kwa nguvu na motisha. Mazoezi haya hujumuisha kukimbia, kufanya mikao ya nguvu na vipimo vya mwili. Ambavyo hufanya mwili kuwa tayari kwa shughuli zote za siku. Pia kufanya mazuwezi ya subuhi kuna nisaidisha, kuboresha afya na moyo. Kudumisha nidhamu na kuongeza udhabiti wa kisaikolojia.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Ushauri wangu ningependa kumpa mtu mwingine ni ajifunze kutafuta pesa kwa bidii na maarifa. Ni muhimu kuwa na nidhamu, kufanya kazi kwa juhudi na kutafuta fursa halali za kujiongezea kipato. Pia, mtu ajifunze kuokoa na kutumia pesa kwa hekima. Si kutumia kile anachopata. Kujifunza ujuzi mpya, kuwa mvumilivu na kutokata tamaa ni mambo muhimu. Kwa sababu pesa hupatikana kwa subira, juhudi na maamuzi sahihi.

Shughuli yangu wa kupendeza ni ipi? Shughuli yangu wa kupendeza zaidi ni kufanya mazoezi ya michezo. Ninapofanya mazoezi nahisi furaha, nishati na utulivu wa akili. Huku mwili ukiboreka kimwili. Shughuli hii pia hunifundisha nidhamu, udhabiti na bidii. Ambazo ni muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi, mazoezi hunisaidia kuboresha afya, kudumisha mwili, wenye nguvu na kuondoa stress. Hivyo, kufanya iwe shuguli ninayopenda sana.

Je unapenda kujifunza historia. Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia ni hunivutia kwa sababu hunisaidia kuelewa yaliyopita, chanzo cha jamii na mataifa na sababu ya matukio ya sasa. Pia, hunifundisha mafunzo muhimu kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora maishani. Kujifunza historia hunipanua mawazo, hunijenga kiakili na hunifanya ni heshimu utamaduni na urithi wa jamii mbalimbali.

Je, napenda kuendesha baiskeli. Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli ni njia nzuri ya mazoezi ya kimwili. Kwani, uongeza nguvu za miguu, ustahimilivu na afya ya moyo. Pia, unipa furaha na uhuru, hasa ninapokuwa nje niki furahia mazingira na hewa safi. Kuendesha baiskeli, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nishati na kudumisha afya kwa ujumla. Ndiyo, maana naipenda sana.

Je, nasoma gazeti, hapana. Sipendi kusoma gazeti, sababu ni kwamba napendelea kupata habari na taarifa kupitia mtandao au video mtandaoni. Ambapo, taarifa zinapatikana kwa haraka na kwa urahisi. Gazeti linaweza kuchukua muda na si rahisi kupata habari mpya mara kwa mara. Pia kusoma mtandaoni kunanipa upatikanaji wa picha video na vyanzo vingi vya habari ambavyo hufanya kujifunza kuwa rahisi na kufurahisha zaidi.

Napenda kufanya nini na marafiki wangu? Hmm, napenda kucheza kandanda na marafiki wangu pamoja na kupiga stori. Kucheza kandanda kunanisaidia kuboresha mbinu zangu za michezo, kushirikiana na wengine na kupata furaha na msisimko wa ushindani. Ni njia nzuri ya kuboresha afya ya mwili na kufanya mazoezi huku nikifurahia. Kupiga stori pamoja kututoa burudani, ucheshi na nafasi ya kushirikiana katika michezo ya kidijiti. Shughuli hizi mbili zinanifanya nijiskie karibu na marafiki, kufurahia muda wa pamoja na kujenga kumbukumbu nzuri za furaha.